Chumba changu cha kulala ni chumba kidogo chumba hiki ina kuta zenye rangi nyeupe kitanda changu nicha kuridisha kwani ni kitanda kizuri chenye mto laini na pia haiumizi mbavu. Ninapokuwa kwenye dirisha naeza kuangalia mandhari nzuri ya barabara inayopitia karibu na nyumba ninayoishi ninapotazama nje kwenye dirisha huwa naangalia magari pamoja na abiria kwenye barabara hio ambayo huwa inatumika na watu na magari mengi kitu ninachokipenda zaidi kwenye chumba changu chakulala nikuwa kina feni ambayo inanisaidia nisipatwe na joto nyingi pia chumba changu chakulala huwa ni kizuri kwa sababu ni kisafi na pia inanafasi ya kuwa.

Natumia simu yangu. Kila wakati ninapohitajika kuitumia kama vile kupiga simu na pia kutuma ujumbe muhimu. Programu ninayoipenda zaidi kwenye simu yangu ni programu ya huduma za mtandao. Simu yangu ya kwanza nilioitumia ni simu iliyoitwa Samsung. Simu hii nilinunua kwa bei ya elfu tatu. Simu hii ilikuwa na huduma. Simu inanisaidia katika maisha yangu kwani ina nirahisishia shughuli za kila siku kama vile kusoma taarifa kama vile kutuma ujumbe na pia kuwasiliana na familia yangu na marafiki zangu Simu pia hunisaidia kuangalia saa na pia hunisaidia kuangalia utabiri wa hali ya hewa ili kujua jinsi hali ya hewa itakavyo kuwa kwenye siku hiyo muda mzuri ambao simu unafaa kuzimwa ni wakati wa usiku mtu anapoenda kulala kuzima simu wakati mtu anapo lala husaidia mtu kupata usingizi mzuri bila kusumbuliwa na simu.